Ndiyo natumia mitandao ya kijamii kama vile whatsapp, instagram, x na tiktok natumia kwa ajili ya mawasiliano na familia na ndugu na pia kwa minajili ya kujifunza kupitia kuona kwa vitendo katika video fupi fupi au maelezo ya jinsi ya kufanya jambo fulani.